La, sipendi kuvaa vipuli. Si kwa sababu vina shida. Bali kwa sababu havilingani sana na mtindo wangu wa kibinafsi. Napendelea vitu ambavyo ni rahisi na visivyo nipa usumbufu wote katika shughuli zangu za kila siku. Vipuli naamini vitanifanya nijisikie kama kuna kitu cha ziada ambacho sifurahii kuwa nacho. Pia napendelea kuzingatia faraja kuliko mwonekano. Kama kitu hakinipi uhuru na kunifanya nijisikie si mimi. Huwa nachagua kukiacha. Kwa hio upande wangu. Vipuli si kitu ninachoweza kukipendelea. Na niko sawa tu bila kuvivaa. Wala sina shida na wanaovaa.

Napendeleo filamu ambazo zinachanganya hadithi, nzuri na ujumbe wa maana. Hii inaweza kuwa filamu ya drama, science fiction, wataza documentary. Mradi tu zina, nipa kitu cha kufikiria au, kushugulisha akili yangu. Wasipendi filamu ambazo ni za mradi tubele maana ino watiao zinazujirudia. Welewa kuleta kitu chote kipia. Pia napendelea filamu zinazoweza kuniburudisha. Lakini pia kuniacha na mtazamo mpiya au hisia za kuvutia. Kwa hivyo chaguo langu ni filamu ambazo zinaweza kuchanganya burudani na ufahamu kwa wakati mmoja. Kwa sababu hautaki tu kupoteza mda katika filamu. Unataka kutizama filamu ujue kwamba Marekani kunaenda hivi. Au upande huo mwingine kunaenda hivi.